Napendelea sana kufanya mazoezi yangu asubuhi kwa sababu hunipa nguvu, huniboresha hali ya mwili na akili na hunisaidia kuanza siku nikiwa na umakini na ari. Mara nyingi nafanya mazoezi zangu asubuhi lakini pia ninaeza kufanya jioni kulingana na ratiba yangu.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu unakisi utamaduni na historia ya jamii. Mziki wa jadi hunipa hisia ya utambulisho, hunikumbisha mizizi yetu na maranyingi hubeba ujumbe wenye maana kuhusu maisha, maadili na mashirikiano. Pia, midundo na ala za jadi hunipa utulivu na furaha ya kipekee.

Ndio, napenda sana kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari za kila siku, burudani na hunisaidia kufahamu kinacho endelea katika jamii. Pia vipindi vya radio hunipa fursa ya kusikiliza mziki ninayo upenda mijadala yenye elimu na mahojiano yanayo panua uwelewa wangu. Kusikiliza redio huniburudisha na kunifanya nijiskie nimeunganishwa na ulimwengu unaonizunguka.

Kipaumbele changu kazini, katika mawasiliano ni wazi, heshima na uwelewa. Nahakikisha taarafa zinawasilishwa kwa njia ilio wazi na kwa wakati ili kuepuka mkanganyiko. Pia nasikiliza kwa makini maoni ya wengine na kudhamini mawazo yao.

Wakati wa mapumziko kazini na pumzika nikitumia mda wangu kidogo kuzungumza na wenzangu kunywa chai au juisi au maji au kufanya matembezi mafupi ili kunyoosha viungo vya mwili. Hii uniwezesha kuendelea na kazi kwa nishati na umakini zaidi.

Ndiyo. Napenda sana kupiga picha kwa sababu picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu na kuonyesha ubunifu wangu. Kupiga picha hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti sana, nikizingatia maelezo madogo au mazuri kwa mazingira au watu. Pia ni njia nzuri ya kujieleza na kushiriki habiti kupitia picha.

Na sherehekea siku kuu kwa kutumia muda na familia na marafiki, kushirikiana, chakula, burudani na sherehe za kitamaduni. Pia mara nyingine napenda kutumia muda huu kutafakari mwaka uliopita, kuweka malengo mapya na kupanga mipango ya kujiboresha binafsi na kitaaluma.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni jukumu ya kushirikiana kwenye miradi, kuongoza timu, au kufanya uchambuzi wa data. Kwa sababu linanipa fursa ya kutumia ujuzi wangu kikamilifu, kujifunza mambo mapya na kuona matokeo ya kazi yangu yakisaidia timu au kampuni. Pia, jukumu hili hunipa changamoto zinazoweka makini na kuniachia hisia ya kuridhika, kila nikimaliza.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kifo kisimani. Ninakipenda kwa sababu kinafundisha mafunzo muhimu, kuhusu maisha na kunifanya nifikiria kwa kina. Wahusika na hadithi yake, hunivutia na ujumbe wake hunisaidia kujitambua, kufanya maamuzi bora na kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Pia, kusoma kitabu hiki hunipa motisha na kunipa utulivu wa mawazo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunisaidia kufikiri kimkakati, kuboresha umakini na kushirikiana na wengine. Michezo hii pia huniburudisha, hunijenga uvumilivu na hunipa fursa ya kujifunza, kushinda au kushindua kwa heshima.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kufanya mambo yanayonifanya nijisikie tulivu na kurejesha nguvu. Hii inaeza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki, kutazama filamu, kufanya mazoezi madogo, au kutumia muda na familia na marafiki. Kupumzika hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuanza siku inayofuatia, nikiwa na nishati na motisha.

Ninajifurahisha kwa kufanya mambo yanayonifanya nijisikie furaha na kustarehe. Hii inaweza kuwa kucheza michezo, kusikiliza mziki, kutazama filamu au vipindi vya burudani, kushirikiana na familia au marafiki, au hata kufanya shughuli za ubunifu kama kuchora au kupigia picha.

Kwa kawaida, ninatumia muda wa takribani masaa matatu mtandaoni kwa siku. Nikitumia kwa kazi, kujifunza au burudani kama kusoma habari, kusikiliza mziki, au kuwasiliana na familia na marafiki. Najaribu kudhibiti muda wangu mtandaoni ili kuhakikisha hatuathiri shughuli za kila siku na uzalishaji wangu.

Kila usiku kabla ya kulala, napenda kuandaa mambo yangu ya siku inayofuata, ili kuanza asubuhi yangu kwa utulivu. Kwanza ninapumzika kidogo kwa kusoma kitabu au kusikiliza mziki tulivu. Kisha naangalia ratiba yangu ya kesho, kupanga vipaombele vya kazi, na kuandaa mavazi au vifaa ninavyoviitaji kesho. Pia mara nyingine, napenda kufikiria mafanikio na changamoto za siku hiyo. Nikijitathmini ili kujiboresha hii huniwezesha kulala nikiwa na akili tulivu na kuamka asubuhi nikiwa na nishati.

Kumbukumbu ya utotoni ninayoipenda ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu, majirani na ndugu zangu wa dogo. Tulifurahia michizo ya shuleni, mashindano madogo madogo, na sherehe za familia. Kumbukumbu hizi zimenifundisha urafiki, mshikamano wa familia na furaha ya mambo madogo madogo maishani. Na bado hunitia furaha kila nina kila ninapo kumbuka.

Ninashugulikia mnda kazini kwa kupanga kazi zangu kwa kipa umbele. Kwanza ninatambua kazi muhimu na zinazohitaji ufanyaji wa haraka, kisha hugawanya kazi kwenye hatua ndogo ili ziwe rahisi kukamilika. Pia ninaweka mda maalum kwa kila kazi na mda wa ziada kwa changamocho kwa changamoto zisizo tarajiwa. Kwa kufanya hivi, ninaweza kukamiliza kazi kwa wakati, kwa ubora na kuepuka msongo wa mawazo.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kwanza kutambua maeneo ninayohitaji kuboresha. Kisha, ninajitahidi kujifunza zaidi kupitia mafunzo, ushauri wa wenzangu, au kusoma ili kuongeza ujuzi wangu. Pia ninajitahidi kutumia nguvu zangu zaidi katika maeneo ninayofanikiwa. Huku nikiboresha hatua kwa hatua sehemu zenye udhaifu. Kwa njia hii, ninaendelea kujiboresha binafsi na pia kuongeza ufanisi kazini.

Wakati wa baridi kali, napenda kubaki mahali pa joto, nikitumia vazi lenye ulinzi kama koti au sweta nzito. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama vile chai au kahawa, kusoma kitabu au kutazama filamu. Mara nyingi napenda kufanya mazoezi madogo ndani ya nyumba, ili mwili usikate tamaa na kudumisha nishati. Hii huniwezesha kustarehe, kuwa na afya na kufurahia muda wa baridi bila matatizo.

Ninaposhirikiana na timu, napenda kwanza kusikiliza mawazo na maoni ya kila mshiriki. Kisha kuchangia mawazo yangu kwa uwazi na heshima. Pia najitahidi sana kushirikiana kikamilifu kwenye majukumu. Kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada wangu na kuhakikisha kila hatuwa ya kazi inafanywa kwa umakini. Kwa kufanya hivo, tunafanikisha malengo ya pamoja. Tunajenga mashikamano wa timu na kila mmoja anahisi kuwa sehemu muhimu wa timu.

Inashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengi katika shugli za maendeleo na msaada wa kijamii. Hii inaweza kuwa kujitolea katika miradi ya usafi, kutoa msaada kwa wenye mahitaji, kushiriki mikutano ya kijamii, au kuchangia mawazo ya rasili mali katika miradi ya maendeleo. Ushiriki huu unisaidia kujenga mshikamano, kuimarisha uhusiano na watu wa jamii na kuchangia maindeleo ya jamii kwa ujumla.

Napendelea sana sehemu ya joto kwa sababu kunanifanya nijisikie tulivu na nishati au starehe. Kwa baridi, inanibidi nivae nguo za kupunguza baridi na kufanya shuguli tulivu za ndani. Kwa joto, napenda kuwa inje kufurahia anga na shuguli za mwili au kutumia mda na familia au marafiki.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Nilifurahia sana safari hiyo kwa sababu ilinipa nafasi ya kuona maeneo mapya, kufurahia maandhari ya anga, na kupata uzoefu wa kipekee usio fanikisho kwa njia nyingine. Pia ilikuwa fursa ya kujifunza kuhusu utaratibu wa usafiri na kushirikiana na watu kutoka sahemu mbali mbali.

Wakati nina wasiwasi, napenda kwanza kupumzika kwa kuchukua pumzi za kina na kutulia akili yangu. Kisha napanga hatua za kuchukua suluhisho. Nikiweka vipaumbele na kuvunja changamoto kubwa kwa sehemu ndogo zinazo weza kushugulikiwa. Pia mara nyingine, napenda kuzungumuza na mtu niliye mwamini au kuandika mawazo yangu ili kuona kila kitu kwa uwazo. Njia hizi huniwezesha kupunguza msongo wa mawazo na kushughulikia hali kwa utulivu na ufanisi.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na upuuzi katika mawasiliano. Wakati watu hawasikilizi au wanadanganya, ninahisi kuna heshima haipo na hiyo inaweza kuathiri hali ya kazi au mahusiano kati ya watu. Hivyo, napenda kushirikiana na watu ambao wanaheshimiana, wanakuwa waaminifu na wanashirikiana kwa uwazi.

Kila jioni napenda kupumzika kidogo baada ya shughuli za siku. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki tulivu au kutazama filamu au vipindi vya burudani. Kisha nianze kupanga ratiba ya kesho, kuaanda mavazi au vifaa nitakavyovihitaji hapo kesho na kujiandaa kisaikolojia na kimwili kulala mapema. Hii uniwezesha kulala nikiwa na akili tulivu na kuamuka asubuhi nikiwa na nishati.

Lugha ningependa kujifunza ni lugha ya kijapani kwa sababu ni lugha yenye historia na utamaduni wa kuvutia. Kujifunza lugha hii kunanisaidia kuungana na watu wa sehemu mbalimbali, kupanua ufahamu wangu wa kitamaduni na kuongeza fursa ya kielimu na kibiashara maishani.

Napenda kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine, kwa sababu kunanipa nafasi ya kubadilishiana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti, na kufanikisha kazi kwa ufanisi bora. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke angu, inapohitajika. Hasa pale kazi inapohitaji umakini mkubwa na uwajibikaji wa ubinafsi.